Napenda muziki ya aina ya bongo, bongo flavor. Mwimbaji wa bongo ambaye napenda sana ni mboso. Mboso anaimba nyimbo nzuri za bongo na zinapendeza na kuvutia na pia zinarelaxisha mwili. Huwa nasikiza muziki wakati ambapo napumzika. Haswa ninapotoka kufanya kazi zangu za nyumbani ama kusoma pale. Huwa nahisi furaha na pia huwa nahisi kuwa relieved pale naposikiliza nyimbo.